Ripoti za kazi kuziandaa ni rahisi sana kwa sababu kwanza unajua kazi ambayo unafaa kuifanya na unafaa kuifanya vipi kwa muda upi na matokeo yanayotarajiwa. Kwa hivyo, ukiwa na kazi na igawa tu kwa vitengo kadhaa na ambavyo unafaa kuzifanya kwa mda fulani na kwa kiwango kipi na unafaa kufanya vipi. Kwa kufanya hivo nahakikisha kuwa kwa mfano kuna kazi ya ku-analyze data ya kiwango fulani, Nahakikisha kuwa nafanya sahemu ya kwanza kwa muda fulani na naituma na sahemu ya pili na kwa muda fulani na naituma. Halafu kisha badaye nikisha fanya ivo vyote na zikusanya zile sehemu zote ambazo nimezifanya na kuzihakikisha kuwa kila mtu, kila moja iko mufti na iko shwari na naipatiana kwa wakubwa wangu ndo waeze wakaikagua pia na kuipitia na kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa na matokeo ambayo ni ambayo nimeyapeana ni yale ambayo walikuwa wayatarajia na ila iwapo kutakuwa na changamoto zozote ama shida zozote basi wana uhuru wa kurudi kwangu na kuja kuniambia na hapa mahali kuna hitaji kufanywa hivi na hapa palikuwa panafaa kufanywa hivi ila ulifanya hivi na hivo basi naeza kurekebisha na kwa muda mfupi sana Kwa hivyo kupanga kuandaa ripoti zangu za kazi ni rahisi Kwa sababu kilisha nikishafanya nayajua mambo ambayo nahitaji kuyafanya, nayafanya halafu kisha badaye juu kwa ripoti ambazo ni naandika ni kuhusu kazi ambayo nishaifanya tayari inakuwa ni rahisi sana mimi kutekeleza yani kusema mambo ambayo nisha yafanya kwenye hizo ripoti Kwa hivyo ni rahisi sana kwa sababu bora kazi nimeifanya na nishaipatiana na imekubalika kuandika ripoti inakuwa ni rahisi.

Napendelea kusoma gazeti au habari za mtandaoni. Napenda kusoma habari za mtandaoni kwa sababu habari za mtandaoni ni fupi na rahisi kuzielewa. Kwa hivyo si kama za gazeti ambazo lazima usome gazeti nzima yaani ndio upate habari moja. Mtandaoni unaeza pata habari tofauti na mingi na ni rahisi pia na juu ziko kwa habari, ziko kwa muundo wa video ama audio maongezi inakuwa ni rahisi sana kuzielewa si kama gazeti ambalo lazima ukae chini uzisome.

Kipindi cha televisheni ambacho nakipenda sana ni kipindi cha Banshee, napenda pia Prison break na napenda pia Breaking Bad. Vipindi hivyo ni vipindi vya ucheshi sana na vinavyo nichangamisha sana kwa sababu kuvipitia naelewa mambo mengi sana ambayo yanatendeka humu duniani kulingana. Na kama banshi inanifunza jinsi ambavyo wahuni hufanya mambo yao. Prison break pia inanionyesha jinsi watu ambavyo hupanga mimkakati na kushirikiana na serikali kuwapotosha wengine na pia breaking body inanifunza story za madawa ya kulevya na jinsi ambavyo watu huunda pesa na hizo biashara.

Najihisi vyema nanahisi kuwa nimefanya kazi yangu jinsi inavyofaa na nikona imani kuwa maswali ambayo na majibu ambayo niyamepeana. Majibu ambayo yanani yanatoka kwa kichwa changu na roho yangu yaani hakuna jambo la kudanganya ama lolote lile mimi napeana majibu vilivyo. Kwa hivyo wasilisho langu ni wasilisho ambayo ni wa ukweli na wa hakika na ni ambayo na udhibitisha wakati wowote ule.

Siku yangu ya kuzaliwa nilisherehekea kwa kukumbuka tu. Hakuna kitu cha maana ambacho nimefanya na fanyanga ati kama kuweka sherehe. Ila nimeeka sherehe maramoja ambayo ilikuwa mnamo 2020, mwaka wa 2020. Hapo ni nilieka sherehe, tukasherehekea na marafiki zangu, kina Tony, kina Tony, Jeremy, Lynn, Rahab, wote walikuwa mle ndani nami tukafurahiia, tukabugia mvinyo kwa pamoja na mambo ikakuwa shwari. Hivyo ndivyo nilisherehekia but zingine Sizikumbuki na sizifanazi kumbuka tu ila kuna sherehe na hufanya lile kukumbuka hiyo siku.

Sina mnyama wa kufuga na wala sipangi pia kutaka kumfuga mnyama na kwa sababu ambazo nilikuwa nimezisema hapo mwanzoni na sababu hizo nikuwa, miye saizi naishi mjini na nyumba ambao naishi ni nyumba ya kupanga na pia hali yangu ya kiuchumi nikuwa hainikubali kuwa na mnyama ambaye namfuga ama ningetaka kumfuga. Wala kwa sababu atakuja na majukumu yake ambayo saa kwa sai hivi sasa siko tayari kuyashugudikia Kwa sababu hizo hela ninazieka mahala pengine kuwachunga familia na marafiki na kila nakushugulikia majukumu yangu ya kila siku ila nitakapotaka kumfuga mnyama, nitataka kumfuga ngombe ama mbuzi na nitawafugia mle mashambani na humo ni kwa sababu wanyama hao pia ni wanufaa na wataweza kunipa maziwa na mambo mengine na nyama pia na ninaweza kuwauza Kwa hivo kwa sasa sijamfuga mnyama yeyote ila nitakayetaka kumfuga atakuwa ni mbuzi ama ngombe na sitamfugia humo mjini nitamfugia mle mashambani huko ndo kuna space ama kuna mahala mbapo wanaezafugwa kwa usalama na utaratibu.

Ndiyo nayafuatilia matukio ya kimataifa sana sana sana, kwa sababu na mimi ni mtu ambaye napenda kujua mambo inaendelea aje nje ya nchi yangu, na watu wengine ama jamii zingine zinaendelea aje kisiasa kina kikono kwenye kiuchumi. Kwa hivyo napenda kufuatilia, kama hivi sasa nafuatilia story ya habari za kutoka pale Venezuela, ambapo rais wa marekani Donald Trump ali invade Venezuela na kumchukua rais wa huko wanaitwa Nicholas Maduro, na kumpeleka wakiwa na mkewe na kumpeleka pale kwenye gerezani pale maeneo ya New York. Hayo ni mojawapo ya matukio ambayo nafuatilia na pia nafuatilia jinsi ambavyo mataifa mengine yanaichukulia habari kama hizo za Maduro kupelekwa pale gerezani New York Kwa ujumla, nafuatilia matukio ya kimataifa, na ni Inanifurahisha sana kwa sababu najua nini inaendelea duniani na sio nchi yangu peke yake.

Napenda muziki za jadi, muziki za kitambo kwa sababu ya mafunzo na maarifa ambayo yamo kwenye hizo nyimbo. Na zingine pia mi hupenda kusikiza ni muziki za kihivi sasa mbazo zimeimbwa na vijana kwa sababu naweza kuzilinganisha na zile za kitambo na nikaona jinsi ambavyo ulimwengu umebadilika na jinsi ambavyo mambo ya wanaoimbia ni mambo tofauti. Na mambo waliokuwa wanaimbia pale kitambo, sio yenye wanaimbia kwa sasa, wanaoimba kwa sasa hivi Kwa hivyo lakini kwa jumla napenda nyimbo za jadi kwa sababu ya mafunzo na maadili na heshima ambayo yanafunzwa kwenye hizo nyimbo.

Kuanza mradi mpya wa kazi, unaanza kwa kutafuta kazi ambayo unaitaka na ungetaka kwa kupanda kwa kiwango kingine. Kwa hivyo unatafuta kazi ambayo iko juu ya kazi ambayo uliyonayo na unatafuta pia kazi ambayo inakidhi mahitaji yako yenye unatafuta kwa kazi mpya. Thati inamaanisha kuwa unatafuta mshahara mwingi, unatafuta pia kazi njema, kazi ambayo inakuruhusu muda mchache wa kufanya kazi na pia mapato yake ni mazuri. Na kazi ambayo pia watu wanaheshimiana na watu wanashikana na kuwa kama familia moja Kwa hivyo unatafuta kazi mpya kwa miradi mradi mpya wa kazi kwa kujipanga na kutafuta kazi ambayo inalingana na mambo ambayo nayatafuta Hivyo ndio mradi wangu wakuanza kazi mpya.

Kitabu ninachokipenda sana kinaitwa Millionaire Next Door na napenda kitabu hicho kwa sababu kadhaa. Kwanza kitabu hicho kinafunza watu jinsi ya kutumia pesa na kujipanga vizuri kimaisha na kutofanya na kusaidia watu kujipanga kwa hali ya kuwa watu wasitumie pesa zao kwa vibaya kwa kujaribu kuwafurahisha wengine na kuonyesha kuwa ndiyo wana pesa. Bali watumie hizo pesa kujikuza kifedha na kumudu maisha yao na kusaidia sana kukuwa na that siku zao za usoni watakuwa sawa ata wakaeza mambo mbaya yakatukia pili napenda hicho kitabu kwasababu kinaonyesha kuwa mamilionea waliona hela ni watu ambao tusio wathani ni wale watu ambao nafanya kazi chafu chafu na kazi ambazo wetu wengi wanafikiria ni kazi mbaya na hazina mapato na zinatuonesha kuwa wakili wakawaida anapata kati ya elfu dola mia moja na miya mbili ilhali watu wanafanya kwenye kazi kwenye magereji na zinginezo wanapata hela nyingi amba hawatu hao maisha yao na status yao kwenye jamii haiwaeki mahali ambapo wanafaa kutumia pesa nyingi kwa hivo watu wale wanaeza kueka hela zao mingi na wanaeza kuishi miaka mingi na kulipia watoto wao masomo na kuwapea maisha mema kushinda wale wanaojifanya kuwa wenye hela na ila hawana Kwa hivyo kitabu cha Millionaire Next Door ni kitabu cha maana sana na kitabu wambacho ningesema watu wengi waeze kukisoma na waeze kujiboresha kiuchumi na kimaisha.

Sijawai nunua tikiti za Tukio lolote na ni jambo la aibu sana kwa sababu matukio mengi sana yamefanyika kwenye ambapo mahali ambapo nakaa lakini sijawaikuwa na iyo hamu ya kuenda kwa hizo matukio kwa sababu ya mambo ambayo mimi husikia yanatendeka ambapo kuna juzi tu kumekuwa na Tukio moja ambalo kuna msanii ametoka kutoka Nigeria amekuja na kuna msichana ambayo alieza kuaga kwa sababu alikanyagwa na watu walipokuwanabishana kuingia mle ndani. Kwa hivyo matukio mengi yananipita na nafadhalisha kuyaona kwenye runinga kuliko kuenda hum na kuweza kujieka katika hali ya taharuki na hali ambayo inaeza kuwa, kunieka kwenye ajali na mambo kama hayo. Kwa hivyo sijawai nunua tikiti ila mambo yakikua sawa na mambo yatulie watu waeze kujicontrol na naeza nunua tikiti kwa miaka ijayo. Ni siku za usoni.

Ndiyo, navaa sana, napenda saa sana. Haswa saa zile za kitambo, wajua saa zile kama kina Rolex, kina kama hizo zenye saa za majira, ambazo zinaenda, si saa hizi za dijitali, hizi za dijitali sipendi, napenda zile saa za kitambo, zenye za kifahari, zenye sasa ukinunua mwaka huu na mwaka ujao pia unakuta imeongeza gharama yake yaani imepanda bei. Hizo ndio saa mimi napenda na napenda pia saa za dhahabu saa za shaba, saa kama hizo, saa zinazokaa vizuri, saa zinapendeza, kwa sababu kama umevalia saa sawa, mambo yako inaonekana yako sawa, na pia wewe unakuwa mvutio mwema, kwa watu, na pia huwa unajihisi vyema, kwa hivyo saa njema, naipenda sana, na nikona saa kadhaa ambazo ziko hapa hivi na mimi huzivaa kila siku.

Wazo zuri ni nalo kwa siku ya leo ni kuwa. Japo kuwa maisha ni magumu sahi ama kwa leo kesho kwa kutia bidi na kujikaza mambo yatakuwa salama. Mke wangu saizi ametusema kutoka kusema kuwa angetaka sana kusafiri na hataki kukaa kwa nyumba huu mwaka na ni wazo jema sana ambalo naliunga mkono na nasema pia lazima tuweze kuenda mahali na tuweze kutulia kaa familia. Maisha isikue tu nikukaa kaa kwa nyumba kama vyombo. Lazima tusafiri na tuweze kukaa. Tuka uexperience ulimwengu kwa jicho lingine. Halo ndio wazo nzuri ambalo nikono nalo. Kwa hivyo, kama unapitia jambo ngumu leo, kesho, mambo ya takuwa vizuri kwa kujituma na kwa maombi. Kwa hivo, watu wajikaze kama jinsi ninavyo jikaza na mambo ya takuwa salama. Wazo nzuri sana.

Michakato ya kazini naiboresha kwa kufanya kwa jumuisha marafiki na watu tunaofanya nao kazi na kwa umoja. Kama ni tunaenda lunch pamoja, tunaenda kula chakula kwa pamoja, tunafurahia kwa pamoja, na iwapo kutakuwa na tashwishiahi ama kasoro, tunaingia kwa pamoja, tunaongea, tunaongea mambo yetu, tunajadiliana mambo yetu, na tunarekebisha kwa pamoja. Kwa ivo ivo imeza kutuleta pamoja kwa karibu pia, na tunaeza kuendeleza mambo yetu kwa umoja na kama timu.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kikapu. Mchezo huo nautamani sana laki ila sijaweza kupata chance ya kuweza kujaribu. But nikiangalia wenzangu wanapoucheza yaani ni mchezo ambao unapendeza na ni mchezo ambao unahitaji umarufu na na skills za kiwango fulani.

Haa, spendi kazi ya kuosha vyombo na kufua nguo. Hizo kazi hunichosha sana. Hee, hizo kazi mimi hizo, hizo, hizo hapana. Endapo nitakaa kwa nyumba yaani, utakuta vyombo vyangu mara kwa mara ni vichafu. Ama nguo pia ni mingi ya ambazo hazijafuliwa. Kwa hivo hizo kazi mimi sizipendi na zinanichukiza sana.

Napenda filamu ambazo ni za uchunguzi sana. Halmaarufu investigative documentaries ama series. Hizo hunifanya sana ni siri ni filamu ambazo unaeza zitizama kwa muda mrefu kwa sababu. Kipindi kimoja ama episode moja yapeleka kwa the next episode na mambo yanakuwa hivo. Inakuwa ni rahisi sana kufuata na pia inakupa yani inakupea hadithi ama stori ambayo ni ya maana na ya kufuatiliza.

Mkate ambao naupenda ni mkate ambao ni wa kukaangwa, almaarufu chapati. Chapati iliyokaangwa, vyema ikawekwa kama malenge, na unga, ukakandwa vizuri, ukawekwa mafuta, ikakua roll, ukazungushwa vyema Kisha chapati hizo zikachomwa kwa utaratibu bila mbio, aaa, hizo zinapendeza kweli. Hizo chapati ni ukiziguza hivi tu ni rojo rojo ysani zatokana zabambuka hizo ndo chapati ambazo napenda Mkate ambao napenda.

Kwa mwaka kusema kweli, naeza kosa kuenda hospitali mungu amenijalia afya njema na akanitunza na akanipa uzima wa hali ya afya nzuri. Kwa hivo mimi na hospitali hatupatani, ila kwa miaka mbili iliyopita tangu mtoto wangu azaliwe Maya, tumeenda huko, tumekua tukianda sana na mkee wangu kwa sababu ya kliniki, zile chanjo, chanjo za watoto. hiZo ndio zimekua zikitupeleka humo lakini si mambo na ugonjwa ama mambo mengine yenye yanahitaji usaidizi wa daktari Mungu ametujalia neema zake na akatupa afya njema na tunashukuru sana kwa kuwa hatuendi hospitali Tunajua sio kwa vile sisi ni wema bali ni kwa huruma na upendo wake na kwa hivo kwa hayo mimi namshukuru mola namwambia asante sana kwa afya.

Changamoto ambazo nakumbana nazo kwenye kazi ni changamoto kama za kazi nyingine, mara kazi inakuwa mingi sana na inakuwa mda ambao tunafaa kufanya kazi, unaongezwa na kwa hiyo kazi ya ziyada ambao tunaifanya atupei malipo, hio ni changamoto kubwa sana kwangu. Ya pili ni zile udaku tu za huko kazini, watu wanawasengenya wengine, na watu wanakuja yani na ugomvi usiofa, ugomvi usio na maanani, usio una msingi, hizo ndio changamoto ambazo nakumbana nazo, ila nimekuwa mtu mstaarabu na naeza kulenga hizo mambo zote na kufanya tu kazi yangu na kufocus na kufanya kitu ambacho kimenipeleka humo. Mimi stilii manani maongezi ya watu ila naenda humo nafanya kazi yangu jinzi inakubalika na nikisha maliza kazi yangu Basi naondoka na naenda nyumbani ama naenda shuguli zangu zingine.

Mwaka mpa nimeusharehekea nyumbani na ni kwa sababu hatukuenda kanisa na kwa sababu ilikuwa on a Thursday Ilikuwa on a Thursday kwa hivo ilikuwa siku ya alhamisi mambo, iliusharehekea tu huku nyumbani na mke na mtoto wangu. Mtoto wangu nilimtoa hapa nje akaweza kuona fireworks baruti ambazo zilikuwa zinalipuliwa na watu tofauti tofauti kutoka maeneo mbali mbali na akaweza kufurahia sana kujionea baruti kwa mara ya kwanza. Kwa sababu huu ndio mwaka wa kwanza ambao amesherehekea na anaweza jielewa na kufahamu mambo yanayoendelea. Kwa hivyo tumezifanyia tu nyumbani imekuwa njema na tumefurahia na tunaomba tu Mungu atulinde huu mwaka na atu tuneemeshe neema zake ndio tuweze kuweza kuona mwaka mwingine na mingine mingi asante.

Hali ya hewa leo imekuwa kujakuwa na mawingu kumekuwa na jua mchana kutwa kumekuwa na juwa jingi na joto jingi na sasa venye jioni imefika pia hali ya anga imekuwa ya utulivu sahizi hewa imetulia na kuna kijibaridi na kuna mawingu pia naona mawingu yametanda na hakuna upepo na hewa hakuna mwezi pia na kwa hivyo mambo tu kumetulia yaani giza imeingia kawaida na tunayatarajia kuwa yeye kesho asubuhi mambo pia yatakuwa ni vile vile hali ya anga itakua Kwa ni vile vile kutakua na joto jingi mchana na pia kutakua na baridi usiku But kwa jumla hali ya anga ni hali ya iko salama na ni ya kupendeza na kazi zinaendelea kama kawaida.

Wakati wa baridi kali mimi navaa nguo zangu za jua ridi, navaa koti, navaa navaa suruali zangu, na navaa soksi, na navaa viatu, vilivyo, na joto, na nameke sure pia wakati kama huu pia na kunywa kinywaji kimoto, kibu kinywaji ambacho kina joto kama kahawa, naeza kunywa chai, ama naeza kunywa pia maji ya ndimu ambayo yaliyo na joto, endo kujikinga kutoka na na baridi. Na pia ikifika ni wakati wa kulala nalala kwenye pia naongeza blanketi nyingine moja ama mbili kwenye kitanda ndio pia kiwe na joto usiku kutwa na ndiposa nieze tu kujikinga kutoka na magonjwa ya baridi ya hivo ndo mimi ufanya na kujikinga na baridi wakati kuna baridi kali.

Katika kazi yangu ningetaka kufika hadi kilele, lakini sana sana ningetaka kupata fika mahali ambapo na pata pesa mingi, pesa ambazo naweza kufanya mambo yangu yote niweze ni kuhamia kwa nyumba safi, nyumba mzuri na kubwa na yenye rooms mingi na nieze kubaki bado na pesa mingi baada ya kufanya mambo yangu na nieze kusongesha mambo yangu, nieze kununuwa gari, nieze kujenga na nieze kuieka familia yangu na mtoto wangu kwenye shule njema. Kwa hivyo katika kazi yangu ningetaka kufika humo juu mbapo mahali na pata pesa nyingi za zenye zinaweza nisaidi ya mimi na familia yangu kujimudu kimaisha na kujiendeleza na pia kuzungukwa na likizo njema Kwa sababu kwa sasa hivi sina mapato ninayopata haya hayae niyelea ni kubalii kuwa na vitu kama hivyo v ina bakitu kuwa ndoto lakini natumai kwa kubidi na mungu nikimweka mungu mbele mambo yatakuwa ni fresh na niteza kufikanisha huko kwenye ambako nataka kwenye kazi yangu.

Nikiwa na marafiki zangu napenda tu kuongea kuhusu maisha na kuwapa mutisha yani kuambia jinsi navyoendelea na nitake pia kujua wanavyoendelea na jinsi wanavyo pambana na maisha na hali zao na maisha napenda pia kujua changamoto ambazo nazipitia na ndio nieze kuwapa masuluhisho ama kuweza tu kuchangia kidogo kwa mawazo ndo waeze pia waeze tukaelewa tuko pamoja na pia kuwa pamoja tunapenda kufurahia Maybe tunaenda mahali tunakaa chini tunakula pamoja tunakunywa pamoja na tunaongea na tunacheka kwa pamoja na muda huo tunaupenda tunapospend pamoja mambo inakuweko salama wa salmini.

Wiki yangu ya kazi naipanga tu kawaida si. Najua kazi yenye nafaa kufanya. So, nikishajua kazi yenye nafaa kufanya. Naipanga, tunajua Monday nitafanya hii kazi, Tuesday nitafanya hii kazi, Wednesday nitafanya hii kazi, Thursday nitafanya hii kazi, Friday nitafanya hii kazi. Na hivo, najua kila siku ambao kazi ambao nafaa kufanya. Na na-expect nini, matarajio ni yepi. Hivo rahisi tu si eti ni mambo complicated ama nini na nikipata kazi ya leo nafanya na nisipopata kazi ya leo naacha Hii hivo tu ndo unapanga kazi yangu Be simple yaani si eti ni na kazi milioni ya nazo Lazima nikuwe na ratiba niziandike niandike hapana kazi nyingi mimi hutumiwa kama leo nazifanya kesho kazi za kesho nitakua natumiwa kesho nizifanye kazi za Wednesday nitazitumiwa Tuesday jioni ndo zieze kuzifanya siku hiyo nyingine Hivo hivo hivo ndivo taratibu yangu Kwa hivo si eti na kazi mingi ambazo naeza shindwa kuzipanga But na tupazipanga hivo kazi ya jumatatu na tumiwa jumapili naifanya kazi ya jumanne na tumiwa jumatatu kazi ya jumatano na tumiwa jumanne kazi ya alhamisi na tumiwa huo ndo mtindo wangu wa kazi.

Hadithi za ajabu hizo ni story za jaba na hizo, hizo sizipendi kwa sababu ni hadithi ambazo hazina manufaa kwa mtu mzima haswa. Hizo ni hadithi ambazo zinafaa kuwa zinasimuliwa kwa watoto kuwachangamsha akili zao lakini kwa mtu mzima. Aah hii nayo ni swali ya upuzi na ni swali ambayo mtu hafai kuwa anaulizwa na kwa sababu mtu hufai story za ajabu ni za ajabu ni za ajabu kivipi kwa hivo mimi sizipendi.

Mafunzo ya muhimu kazini ni mafunzo ya kutumia pesa. Kila mtu anaenda umewa kutafuta pesa, lakini wachache ndio wanao endelea na maisha yao. Kwa hivyo mafunzo, haswa yenye ningetaka, yani kupata kwenye kazi, ni mafunzo ya jinsi, tunaeza kuzipata zile hela ambazo tunazipata, na kuzipanga vyema, na ndio ziwe za kutusaidia, na kuchukua kuwa za manufaa kwa maisha yetu. Ndiyo mwisho wa siku, kila mtu anaweza kujimudu kimaisha, na watu wanaweza kujitoa kwa mashida na madeni ambayo hayafai. Isikuwe tuwa tikazi walio na pesa nyingi ni wanaweza kuendelea. Na pia wawo pia unakuta wanachangamoto za kifedha pia ilihali wanapata pesa nyingi sana. Kwa hivyo masomo ambao ningetaka kuyapata ama mafunzo ambao ningepata kuyipata kazini ni mafunzo ya kujinsi ya kutumia pesa ambazo nazipata. Ziwe mingi ama ziwe kidogo ningetaka sana kuzijua jinsi ya kuzipata. Ndoni kipata naeza kujipanga na naeza kuendeleza maisha yangu.

Juisi nayo ipenda ya matunda ni juisi ya nanasi. Juisi ya nanasi. Nanasi ni tunda tamu sana. Ni tunda ambalo lina manufaa mengi. Lituni lina radha fiti. Lina radha nzuri. Na linanukia pia vizuri sana. Na ile juisi yake ni juisi ambayo pia ni ina mvuto fulani. Kwa hivyo mimi napenda juisi yangu ya sharubati. Iwe ni juisi ya nanasi.

Kumbukumu ambao ni nao ya kutisha ni nakumbuka wakati moja ni kuwa mdogo ni likuwa navuka barabara na nilikuwa nimetoka kwa mto mto flani unaitwa gashagi na ni ule kule nanyuki na nilikuwa nimekuja hivo na sasa nilikuwa nataka nivuke barabara ndio niende kwetu. Lakini nilipokuwa na vuka barabara niliangalia upando wakulia na wakushoto nikaangalia wakulia tena kukawa kuna gari tena na nafaa kuvuka lakini kukawa kuna gari inatoka upande wa kushoto. Na ilikuwa imekuja kwa muwendo wakasi sana na hilo gari karibu linifieke na watu nakumbuka tu watu wakipiga nduru watu wali piga nduru ma wakapiga mayoe kwa sababu walishtuka pia huo wakati ambao ni kiukumbuka hadi kwa sasa na shtuka sana sana sana na unanitishia yani ningeimagine hilo gari lingenigusa singekua huo ndio ungekuwa mwisho wangu na hilo jambo hunitisha sana na ni jambo ambayo siku ambayo sipendi kukumbuka Kwa sababu hadi kuenda kwa huo mto sikuwa nafaa kuenda Nilikuwa nimeonyo na mathangu Lakini nikaenda tu kwa kuwa kicho wangumu Kwa hivyo hiyo ni kumbukumbwa ya kutisha sana kwa maisha angu na spendi kukumbuka.

Zoea nzuri ambalo nimelijenga ni kufanya vitu vidogo vidogo mara mingi. Kwa hivyo naeza fanya kazi mingi kila siku yani naifanya inaitwa kwa kimombo inaituwa consistency. Yani mimi najua kuwa ukifanya vitu vidogo vidogo kila siku na kuvirudia virudia kufanya mtindo kufanya kitu flani kila siku, utakuwa bora zaidi kwa kufanya jambo hilo na pia utakuwa umewashinda waliobobea kwenye talenti kwa mambo hayo hayo. Kwa hivyo mie napenda kufanya vitu hivyo vidogo vidogo kama kujifunza yani kujifunza neno jipya kila siku na hilo neno limeweza kunisaidia sana kujenga lugha yangu ya kimombo na mambo yangu ya naendelea vile vile Kwa hivyo napenda pia kujiwe kukula siku na tizama filamu moja almarufu The Documentaries na ndo maana naeeza kujua mambo manne ya naendelea dunia nzima na ndomana napopatana na watu wa eza kuongea mambo tofauti tofauti ya dunia, kidogo huwezi niacha kwa mambo mengi. Kwa hivo nitakuwa nachangia kwa kila conversation ambayo watakuwa wanaongea, niko hapo na niko hapo kwa maneno tuu na na ufahamu mwingi.

Jua kali najikinga kwa kuenda kwa kivuli, ama kwa kutafuta mwavuli, ama saa zingine pia unakaa tu kwa nyumba. Kama si lazima niende mahali, nakaa tu kwa nyumba kujikinga na hilo jua kali nangoja jua litue, ndio nieze niende kuenda kwa shughuli zangu. Lakini saa yenye lazima niwe huko nje natafuta mwavuli, ama natafuta mahali kuna kivuli na napumzika nikingoja jua lipungue.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni maji ama maji ya sharubati na haswa ya nanasi. Hayo ndo maji vinywaji baridi amavyo na vipenda. Ninavipenda kwa sababu vinatoa kiu na vinafurahisha yani nafsi yangu. Kila ni apoinywa na sikia iyo baridi inateremka kwa kwa kwa yangu nasikia tu vizuri na inanituliza na inanipea tutulivu fulani na utamu fulani kwa mdomo na hisia zangu.

Napendelea chakula ambacho kina ladha tu ya kawaida. Chakula ambacho hakijaekwa viungo vingi. Napendanga kama kimeekwa viungo, vimewekwa viungo ambavyo ni vya mimea halisi. Kama vile kitunguu saumu, kimeekwa pia karafuu, kimeekwa pia tangawizi. Yaani viungo ambavyo ni viungo halisi na ni mimea. Sipendi viungo ambavyo vimepita kwa maviwanda kama vile royco na mambo mengine. Ha hivyo sipendi. Kwa hivyo mi napenda chakula ambacho ni halisi na kenye kenye au ni kioganiki. Chakula ambacho ukila hivi hakina ni kina manufaa poa.Ndio ni kizuri kwa mdomo na pia ni kizuri kinaenda kunufai mwili wangu. Hivyo ndio vichakula mimi napenda.

Kama mtu ambaye anafanya kazi mtandaoni natumia wakati mwingi sana humu mtandaoni na ni kwa sababu kazi yangu iko mtandaoni na kwa hivyo siezi ifanyia kwingine isipokuwa mtandaoni. Kwa hivyo kwa siku moja utapata yaani natumia masaa kama ishirini huku mtandaoni na niko tu humu nikitafta kazi na nikijuavyo ulimwengu unaendele aje kwenye mitandao ya TikTok kama YouTube na kwingineko. Kwa hivyo masaa nayotumia humu online ni mengi sana.

Vitisho vya mtandao havini. Havini ogopeshi mimi kwani siweki mambo mingi sana yangu mle online. Mimi naenda mle nafanya kazi yangu na naangalia vitu ambavyo watu wameposti na soma zile maoni yao na naeka yangu pia pale na maisha inasonga. Najikinga salakini haswa kwa kuhakikisha kuwa siwaeki mambo yangu sana mle. Sieki mambo yangu ya kibinafsi mle sana kwa juu ya watu ambavyo mambo hawafai kuwa wana jua. Kama kuna mambo tayaweka kule mitandaoni ni mambo ambayo siya ni husu mie paso mimi kama mtu binafsi but inatuhusu sisi wote kama nchi ama ni mambo ambayo ya natendeka kwingine na ningetaka pia kuyaona maoni ya watu wengine Kwa hivyo hivyo ndivyo na jilinda kwenye mitandaoni na pia saa yenye na watu nakuta yaani, watu wana maybe wanaugomvi ama, wanaubishi baina mambo ambayo nimeyaeka na ya lenga tu si lazima ni mjibu kila mtu ambaye amenijibu pale online.

Maisha na kazi, maisha ya kibinafsi na kazi, haya ni mambo mawili ambayo yanaendana moja kwa moja. Kazi ipo naifanya na kazi pia ni mimi. Kwa hivo hizo vitu mbili haviachani, nikiwa kazi nafanya kazi na maisha yangu ya kibinafsi ju naifanya pia kwa nyumba, zote zinaandamana moja kwa moja. Kwa hivo mimi na wani nawiyanisha je kazi zangu na maisha ni kuakikisha kuwa nimeeka wakati wa kazi na kuna wakati wa maisha yangu. Binafsi ambao unafaa kuenda kuongea na familia Kila hivi na kila mara hivi natokea hapo naenda wanasalimia na tunajulia wanaendeleaje naendele aje wanapika nini na mambo kama hayo na tunajipanga tu na hivyo ndivuo navyoweza Kubalance maisha yangu ya binafsi na kazi.

Mtu yeyoti ambayo ndo wanaanza maisha ya kazi, ushauri ambayo ningempa ni kuwa, mapato utakayopata ni kidogo na mara kwa mara hayatakuwa yanakutosha. Lakini kwa hiyo kazi, unaeza ziboresha skills zako, ndo ukaweza kujiboresha na kujitoa kwa kujisongesha kwa hatua hiyo nyingine. Ukaweza ukajifayya, ukapata kazi, ikakusaidia kupata kazi njema ambayo itakulipa pesa njema zaidi. Kwa hivyo unapopata kazi, we ifanye kazi hiyo, kumbuka humfanyii, mfanyika mwajiri wako kazi, lakini ila unajiboresha kwa kujipa ma skills zingizi mpya, ambazo zinaitajika sana kuboresha maisha yako. Kwa hivo inamaanisha us ukisha pewa kazi, tilia maanani, ifanye vipasavyo na ujiumi, hakikishe kuwa unayelewa yale unayoyafanya na huyafanyi tu kwa hela Kwani unayifanya pia kwa kujiboresha na ndo uwezi ukapata kujiposongesha kutoka hatua moja hadi nyingine maishani.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni kazi ya forex trading. Yani hiyo kazi naidhamini kwa sababu inakupa freedom. Kuna Kuna freedom kuna freedom mingi sana kwa kufanya hiyo kazi kwa sababu na hela pia una kunazo nyingi sana. Iwaaje unaweza u poteza pia pesa zako mle, lakini ukiwa umejiandaa na umejiunda umejihami na na ujuzi wako, pesa utazipata. Na hizo pesa utazipata kwa wingi pesa ambazo watu wengi hawazitengenezi. Na ukazipata hizo pesa, unaweza zitumia kujiendeleza maisha kuenda kutafta malikizo nzuri nzuri, kuichunga nyumba zako, kujenga nyumba zako, kununua magari na mambo mengine. Yaani kakupa maisha sawa sawa ambayo maisha watu wengi wanayatamani. Kwa hivo, Forex Trading ndo mimi kazi ambao naidhamini zaidi kwa sasa.

Kila mteja namshugulikia vikamilifu na kwa heshima na taathima nahakikisha kuwa ombi lake ama ama takwa lake limetimini nimelitimiza kwa kulingana na mapenzi yao na kulingana na kwa zile sheria na mambo ambayo ameniambia niyatende. Na kila customer na kila mteja namshugulikia kwa kujua kuwa yeye ni wa maana sana na ni wa ajabu na ndo waweze wakanipa kazi zingine. Kwa hivo namake sure nahakikisha kuwa nawafanya kazi zao vizuri na bila ubaguzi wawote ule na bila kuchelewesha kazi yao. Kwa hivo kila mteja namshugulikia kama mtu wa maana sana na kwa heshima mingi sana.

Maisha yangu yamekuwa duni sana kwa muda mrefu kwa sababu ya kukosa mtu ambaye aliyenijali yaani kutoka utotoni, babangu mzazi alipotea, baba wangu wa kambo alinitesa na pia kwa hivyo nimekuwa yani na maisha yangu imekuwa yamekuwa si ya kufurahisha sana. Kwa hivyo sina uhusiano mzuri sana na wazee wangu na wazee wangu ambao niko nao sahizi ni wazee ambao hatuongei sana na ni wazee ambao wameniachilia pia yani nimekuwa nikakuwa mtu mzima ambaye anajifu shughulisha na mambo yake bila kufuataliwa na watu wengi sana na hao hivyo ndivyo mimi navyohusiano na wazee wangu ila nawaheshimu kila mtu na heshimu kuwa tabia zao na mienendo yao ila wao wenyewe hawaniambi kitu.

Siku yangu ya kuzaliwa si isherehekei sana, ila nimefikuwa na sherehe tu moja mnamo wa mwako wa ya elfu mbili na 2020. Hapo ndo nilieza kusherehekea na marafiki zangu, kina Tony, kina Lynn, kina Rahab na kina Jeremy, na sijawai eza kufanya sherehe nyingine ni kwa sababu sija fanya sherehe ni kwa sababu siku hiyo naichukulia tu kama siku nyingine. Ni siku ambayo ndiyo nilizaliwa na nisiku ambayo natumiza mwaka mwingine mmoja lakini siitili kuwa na ya siku ya maana sana kwa sababu nisha zaliwa na sasa mii ni mtu mzima kwa hivyo mambo yanayonisumbua sana ni jinsi ambayo naeza eza kujiboresha na kujiendeleza maishani mwangu siku ambayo nitaiguza milioni zangu mbili ya hivi kwa kashi hiyo ndo siku ambayo nita sherehekea.

Ndio napenda kuimba lakini sio kuimba kwa watu wengi, napenda kuimba nikiwa pekee yangu kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimekua ni kipenda nyimbo, kutoka utotoni yani minapenda nyimbo kuzisikiza nilikuwa naziandika na kwa hivyo nyimbo ni nisehemu yangu moja na kwa hivo mimi napenda nyimbo na kwa hivo ila sipendi kuimba kwa watu wengi bat naziimba pekee yangu na hizi sasa venye nina mtoto tunaziimba pamoja.

Pichazangu mtandaoni sijini meheka ka moja mambili na nimezieka pale kwenya Instagramu Sipendiku ya kamaishayangu ya binafsi kwenya mitandao sana na kwa ivo mimi sijaeka pichazangu mingi mle Nimeyeka picha moja amambili na nilizieka kitambo sana ni pichaza kitambo Pichaza hivi karibu ni sijaziweka kule mtandaoni na sikusudi kuzieka kwa sababu Siyoni haji ya kuzieka kwa sababu Mtuyote na hiniitaji kujwa na endeleaje Nimtomboja na nipigia simu na anijulia hali kujwa na endeleaje Si lazima ni waeke mle kwa mitandao Ndiyo, wajuwe na endeleaje Yama ni wajuvi ambayo maari ambapo ni mmefika Waweza kunipimanisha kimaisha nimefika wapi Ndiyo.

Wakati wa mgogoro na mtu yoyote, kitu cha kwanza nafanya ni kutulia na kufikiria haswa nini hasaa kumeleta huu mgogoro nikishajua Shikiki likiki, kiini cha mgogoro huo, then natulia mimi, na natuliza pia wale ambao tunagogorana na wao, na namake sure pia nahakikisha kuwa wanaelewa na tunaongea kwa ufahamu kwa kutulia kwanza, tunaacha magogo mgogoro na tunatulia ndio tuweze kufwata jawabu ya Kilicho tu kiini cha shida zetu, na nikifanya hivyo mambo inakuwa ni sawa na hivyo inakuwa ni sawa na hivyo inakuwa ni rahisi kujadili mambo yetu, na kupata suluhisho ya mgogoro wetu, na tunaweza kusuluhisha vizuri kama watu wazima na maisha yetu yanaeza kusonga bila kuwa maadui. Kwa sababu watu hukorofishana kila siku, na watu hukuwa na mgogoro kila siku, lakini jinsi ya kutatua hizo migogoro ndio hukua tofauti sana na watu wengi, hutofautiana hapo na wanaweza kukosana. Lakini kwangu mie naamini kuwa tunaweza kuwa na mgogoro na bado tubaki kuwa marafiki kwa sababu huo ndio utu.

Mtu aliyenifunza jambo muhimu alikuwa anaitwa Rahab Kinyanjui. Na Rahab alinifunza hizo jambo kuweza kufanya kazi kwenye mtandao. Before hapo nilikuwa nafanya kazi kwenye kupasua mbao. Ambayo ilikuwa kazi ina uchovu mwingi sana kurauka mapema kwenda kazi na kwenda kupasua mbao na mapato pia ni kidogo. Ilhali na uku kufanya kazi mtandaoni unakuta unafanya kazi kidogo na unalipwa hela mingi. Na pia na wakati mwingi sana wa kupumzika na kufanya mambo mengine yako. Kwa hivyo huyo mtu alinifunza sana na ilali tuli tulipo Kila mtu alienda njia zake na hatujaongea kwa miaka mitano hivi Alinifunza mambo mengi sana na mahali hapo Mungu ako salama na mungu aweze kumbariki.

Video mtandaoni nazitazama pale kwenye YouTube. Hapo ndo napenda kutazama video mingi kwa sababu kuna video, kuna aina nyingi sana ya video pale na kuna ladha tofauti tofauti ambazo unaeza unaeza unaeza ona. Hizo hapo ndo mi natumia kuona video zangu na nafuatilia sana mambo yangu sana ya video pale.

Napenda kula mboga za kienyeji, kina mrenda, kina terere, kina managu, mboga kama hizo zile zingine zinaitwa matumbo, hizo ndo mboga za kienyeji na zingine hapo zinaitwa kakansera, yani mboga za kienyeji, mboga za tamaduni, ambazo mababu za mababu zetu walikuwa wanazikula na wanabaki kuwa vijana, wanabaki kuwa wenye nguvu, wanasimama imara na kazi zao wanaeza kuzifanya bila bila tashwishi yoyote, Naeza pia kujikinga kutokona na magonjwa ambayo yameletwa na starehe hizi za kula machakula mbayambaya Napenda mboga za kienyeji mboga za tamaduni.

Napenda chai sana kwa sababu kahawa, kahawa ukinywa ni ngumu sana kuiacha, sio kama chai. Alafu pia kahawa ni ya garama, kwa hivyo ununue, uwe unakunywa kahawa kila kila kuchao na kila nini, itabidi kuwa umeeka hela zako salama, ndo uweze kunywa hizo makahawa kila siku. Kwa hivyo chai ni bora kwangu kushinda kahawa.

Kipaumbele kwa mawasiliano ni kuwasiliana vyema kuhakikisha kuwa kila mmoja ambaye ameekuwa kwa hiyo shughuli ama kwa hiyo kazi anaeza kuongea na wengine na kujadiliana mambo ambayo yanayohitajika ya kikazi na kufanya kazi yao jinsi inavyoweze inavyoezekana Kwa hivyo watu wanafaa kuongea, kisha waeze kufanya kazi kwa umoja kama timu ndio kazi iweze kusonga mbele na iweze kumanufa kwa kampuni na kwa watu wenyewe wafanyikazi wenyewe pia.